Je unapenda kuimba ndio napenda kuimba sana hata siku moja nikaitwa niimbe kwa club night club nikaenda kuimba lakini sasa nikapata sauti yangu iko sawa kuimba bafuni unakuta si eti najidharau lakini najua nina sauti nzuri ya kuimba ni vile sasa nilifika mbele ya watu uwoga ukaniingia sauti ikawa haitoki Sasa mi najua kujiimbia tu. Lakini ikifika mahali watu wanafaa wanisikize. Kidogo tatizo. Naam, lakini napenda kuimba sana. Ndiyo, napenda kuimba.